Siku yangu ya kuzaliwa, ambayo ni mwezi wa nne, tarehe 22, huwa napenda kuisherehekea kwanza ninapoamka asubuhi mimi huomba na kumshukuru mungu na kupiga dua la ahsante kwa sababu ya mungu kunilinda kwa mwaka mzima. La pili mimi huweza kuwaalika marafiki zangu na familia yangu ili waje nyumbani kwangu ama ninapanga mahali ambapo tunaweza kwenda kufurahia na kusherekea iyo siku yangu ya kuzaliwa. Huwa naalika ambao wapo karibu na mimi na pia nawambia waje na zawadi za kunikabidhi ili ile siku iwe ya kufana. Vile vile mimi huajiri mtu wakupika ambaye anapika chakula kitamu nikipendacho kama vile biryani, chapati, pilau, nyama na hata kuku ambazo ndio chakula ambazo mimi nazipenda zaidi. Vile vile huwa naajiri mtu wa kucheza ngoma, maanake mimi napenda kucheza ngoma sana na kusherekea katika ile nyimbo, zile nyimbo ambazo mimi nazipenda. Vile vile huwa jioni, ikifika ni wakati wa jioni baada ya sherehe kukula na kucheza, tunaenda mahali ambapo pengine ni katika hoteli ama ni katika chumba cha kufanya sherehe ambacho mimi nakipenda. Tunaenda na marafiki zangu na kufurahikia, huko tunaweza kucheza michezo tunayo ipenda, na pia tunaweza kuwa na mambo mengine ya kufanya, kama vile kujifurahisha, na vinywaji, na ucheza ji wa ngoma, hivo hivo. Wakati mwingine pia mimi napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuenda kufanya jambo nilipendalo kama vile kuogelea, kama vile kutembelea mahali na papenda, mimi napenda kuenda kuona wanyama, wakati mwingine kwenda kuona watu wasiojiweza ama wale mayatima nawatembelea na kuwapa mazawadi, hiyo ni njia nyingine mbayo pia napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa.

Jinsi ni nayo jenga mahusiano na wafanyi kazi wenzangu ni kwanza tumejenga urafiki na wafanyi kazi na huwa tunaelezana na kuambiana mambo ambayo yanatusumbua tukiwa kazini. Iwapo jambo linanisumbua mimi nitaenda kwa mfanyi kazi mwenzangu ili kupata maarifa kwake. Iwapo jambo kama hilo limemsumbua siku nyingine ili tuweze kujua vile tutakavo lisuluhisha. Vile vile tunasaidia na kazi tunapokuwa kazini. Haimaanishi kwamba mimi ni kazi ninayoifanya inifaidi mimi Kwa sababu kazi inafaidi kampuni Tunashikana ili kazi iweze kufanyika kwa urahisi na kwa ufasaha vile vile mimi na wafanyi kazi wenzangu Kabla tumfikie mkubwa wetu iwapo kuna jambo limefanyika Tutajaribu kusulusuruhisha sisi wenyewe Maanake kule kumfikia mkubwa wetu Inaonyeshana ama inaleta utengano katikati yetu Kwa mmoja wetu kuona kwamba watu pengine na jipendekeza kwa ule mkubwa, badala ya tusuluhishe mambo kama sisi wafanyikazi wa hapa chini. Vile vile huwa tuna siku ambazo tunapanga za kukutana na kufanya sherehe kama sisi wafanyikazi, kama ni mwisho wa mwaka, ili kushi kuleta ule ushikamano kabisa. Tunanunuliana zawadi, tunapendekezana wale ambao wamefanya kazi vizuri, tunawapa vyeo ama tunawapa zawadi, inasaidia sana ili kuongeza ule uhusiano kati yetu na pia kuongeza bidi tunapokuwa pale kazini. Vile vile kama wafanyi kazi ambao tuko na watoto wadogo, tumetengeza shule ya watoto hapo karibu na ofisi, shule ya watoto wadogo, wale wa kuangaliwa, wale bado hawajafika kuenda katika shule za umoja. Hii inafanya kwamba wale watoto wanapocheza pamoja Sisi kama wazazi inatubidi tu tuwe na uhusiano mzuri ili watoto wetu pia waendele kukaa na kuona ule uhusiano mzuri na kucheza pamoja.

Zawadi nzuri ambao nimewai kuipokea. Moja ni hii simu yangu ambayo ninaitumia, ambao niliweza kununuliwa na mume wangu katika siku yangu ya kuzaliwa. Ni simu ambayo imenisaidia sana katika mambo yangu ya mawasiliano na pia ina vitu vingi ambavyo ningevipenda kwa simu ambao ile simu yangu ya kitambo ilikuwa haina. Hii simu pia ni nzuri, ina mwonekano mzuri, na ninapoitumia hata marafiki zangu wengine wanapendelea, mimi ninapotumia hii simu. Haswa naipenda vile inavyopiga picha, na vile pia ina memory kubwa, inaweza kuhifadhi mambo mengi ambayo mimi ningependa kuyaweka kama hifadhi ili kuyatumia katika siku zijazo. Hii simu pia ninaipenda kwa sababu ni mpya katika zile simu ambazo zimetoka ni iPhone ya kumi na saba. Kwa hivo ni simu ambayo inanisaidia pia katika kazi zangu za kufanya mawasiliano na katika hata kama kazi ambayo naifanya kwa wakati huu ya kufunza AI kazi inanisaidia sana kwa sababu inarekodi kwa sauti nzuri na pia inaweka moto kwa muda unaoweza kunisaidia. Zawadi nyingine nishaipokea ni saa, saa ambayo ni ya digitali, ambayo nimeishikanisha na simu yangu na ninaweza kuitumia pia katika mawasiliano, katika ujumbe, kuandika ujumbe na kusoma ujumbe na pia kushika simu, ninapopigiwa kama simu yangu iko mbali. Hii saa pia imenisaidia katika kuweka mambo yangu, kama vile ya kiafya, kama vile blood pressure yangu, kama vile sukari yangu. Inanionyesha pia wakati nimetembea steps zile nafaa kutembea kwa siku, hii saa ni nzuri imenisaidia katika kuhifadhi hayo mambo. Pia katika kunikumbusha mambo kama ni mikutano ambazo ninafaa kukumbuka, nimeweka ile ya kunikumbusha nisisahau wakati saa zimefika za mimi kufanya jambo fulani. Hizo ndo zawadi nimezipokea na nikazifurahia.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka. Kama vile viazi karai, sambusa, keki, soda, zile kuku za mtaani, nazipenda sana. Ijapo kuwa wakati mwingine si vizuri kufuatanisha kula hizo chakula kwa sababu ya kuangalia afya yako. Lakini unajipata kwamba kwa sababu ya mambo mengi ya maisha hauna muda pengine wa kuanda chakula kikamilifu. Kwa hivyo unajipata hiyo chakula ya haraka ndiyo unaweza kuipata na kuitumia katika kukula na kupata madini kwa mwili. Pahali napoishi kuna watu wanaopika hizo chakula cha haraka kama vile viazi karai na huwa zikotamu na zinaweza kushibisha kwa haraka. Vile vile ni bei rahisi kwa kila mtu anaweza kukinunua kile chakula. Vile vile, mimi mwenyewe najua kukipika kile chakula. Kwa hivyo, wakati mwingine ninapotamani hicho chakula, huwa nakipika mimi mwenyewe na viungo vya kupika hicho chakula ni rahisi kukipata. Kwa hivyoo, haisumbui, ninapotaka kukipika na pika tu naninakula na tunafurahia mimi na familia yangu. Chakula cha haraka pia wakati mwingine si kizuri kwa sababu ukizoea kula hiki chakula cha haraka kama vile viazi karai, mkate, soda, ndipo unapopata na haufanyi mazoezi ya kutosha unapata kwamba unaongeza kilo kwa njia haraka ambayo haifai. Kwa hivyo ningeweza kusema kama unakula kile chakula cha haraka, jaribu uwe mtu wa mazoezi na usikikule kwa kufuatanisha kila siku. Angalia siku zingine uweze kuongeza matunda, uweze kuongeza chakula kingine kama mboga, ili uweza kuweka afya yako katika mahali pazuri, usije ukajiongezea shida katika afya yako.